Nguvu zangu kazini ni kuwa mchapa kazi na mtu wa kujipanga vizuri. Naelewa kazi haraka na nikiwa na task naipush hadi ikamilike. Pia niko na uwezo wa kufanya kazi na watu tofauti, kusikiliza maoni yao na kushirikiana bila drama. Nikipatwa na changamoto, natafuta suluhisho polepole pia niko committed, nikipewa responsibility nalichukulia seriously hadi mwisho.